Naamu wakati wa mapumziko kazini Mimi huwa napenda kusoma vitabu ilinipate vinipe motisha sana sana vitabu ambavyo vinaongelea juu ya siasa ni juwe mambo siasa kama kiongozi tunatakika na kuwa haji ya qualities Tupie kudirida.

Napenda sana kusoma apari mtandaoni nikitumia ile app inaitwa X kwa sababu unapata ile apari imeenea sana na inayo manufaa kwangu. Ndiyo maana unatumia ile app inaitwa X.

Naam picha na piga mara mingi sana Naeza piga picha mara tatu kwa siku Sasa hii unisaidia wakati nimeamuka napata Nikuache mchana nikuache Nanapo endelea kulala uwa na piga picha hili kuu kueka data yangu venye inafaa.

Naam nimewai kushiriki katika mashindano mashindano ambayo nilisha ishiriki ni hile ya kukimbiaji Ukimbiaji wakati nilipo kimbia niliebuka kwa mshindi na ayo mchesu ili nipendesa sana mashindano ni na ayo ni mewai shiriki na inataka uwaminifu na hile kujika kamwa.

Baada ya siku ndefu uwa na pumusika kwa njia ya kuangalia mpira ili napata mawaso ya mepungua na ili napata ile kuchihisi ya kwamba Hakuna stress ndipo napata nimeansa kulala pole pole naivyo ninapo Pumusika pada ya siku ndefu kwangu.

Naam, mboga ninazopenda kutumia ni ile mboga ya kienyeji, mboga kama sukuma Ninapotumia sukuma nasikia vyema na huwa inanisaidia sana katika magonjwa yanayoletwa na kutokula kutotumia mboga Naam, sukuma husaidia sana sana.

Naam niko na ndege ya kufuga nyumbani Ninaso kwa wengi ndege ambaso ninaso nikona Ndeka inaitwa hile kuku kuku inanisaidia kwa njia mingi sana inapotaga mayai napata pesa na yenyewe ni nyama inayonisaidia katika ile hali ya protein.

Na napenda kunywa maziwa Kwa sababu unisaidia maziwa unapukunywa inakuebusha na magonjwa hatari sana inakusaidia kuwa mwili unanyoka unakaa katika hili hali ya utulivu sana Ndivyo navyo penda kutumia maziwa sana.

Naam. Nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu Lakini sasa kitu kilichonipea shida mimi ni hali ya pesa ya kuanzishia biashara. Mahali nitakapoweka hiyo biashara na pesa ya kunisaidia kulipa wale ambao nitaajiri katika hio biashara.

Naamu naendanga hospitali Mara mbili kwa mwaka lakini kama nimegoonjeka Iyo haitangoja mara mbili kwa mwaka itabidi ni mehenda na kutibiwa Mara mbili kwa mwaka naendanga kuangalia kama kuna virusi mingia kwa mwili na takikana kufanya ni ni uzito wangu umefika wapi nastahili kureduce ama ile hali ya kupandi.

Naamu kitu nachopenda kufanya kila jioni kapla ya kulala ni ile naekanga mpira naangalia Ndivyo napopeweka mpira naangalia napata ile utulifu wa mawaso Ndivyo napata usingisi umeansa kunyemelea pole pole na hivyo ndivyo napopata nimelala bila shida yoyote.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unapo pata habari Napata uku chini watu vyenye wamechangia naona hii habari, hii na usitu wa namna gani Ndivyo napo penda kusoma habari mtandaoni Si hile ya kuangalia katika runinga ya mtandaoni hii na maoni mengi sana.

Naam, natumia mitando ya kijamii, hii mitando ya kijamii ni mzuuri sana, ina nisaidia kupata abari mingi sana si kama runinga ambayo napata abari chache chache, huku napata venye watu, maoni ya watu, wanachukua aje hii habari.

Nafi nyolea nimelea sangu mara mbili kwa mwesi Ndifyo unapopata naponyoa mara mbili kwa mwesi unapata kichwa yangu ni tulifu sana aina ile wasiwasi kuwa nimenyoa kila siku ama kila kila mara moja kwa mwesi.

Naam napenda kujifunsa mambo mapya kuhusiana na ile mitandao ya kijamii ninapotunia mitandao ya kijamii napata kujifunza mambo mpya Unapata watu na maoni yao tafauti tafauti ambayo yanayokupa motisha hii kitu unasahili kujaribu uone madhara yake umuhimu wake.

Naam napenda kuogelea sana wakati ambapo nimetulia ile baada ya kazi niende niogelee ndivyo navyopata hata damu imepata ile utulivu inastahili kupata Napenda sana kuogelea kwa sababu hunisaidia sana sana kwa njia ya kimwili.

Napenda kucheza mara mingi na mtoto wangu Napochesa na mtoto wangu nampea yale maadini na mfunza si kila mcheso inayo stahili kucheswa na watoto jingine Unapata amesoma mambo mingi kutoka kwangu ndivyo inavyo songa.

Napenda kuwasiliana sana na watu kwa njia ya utulivu, unyenyekevu. Hata wakati unapoomba mtu kitu kweli anasema huyu mtu anahitaji. Huyu mtu hata tukiwasiliana naye, atanisaidia mbeleni. Unapopeleka watu, ndivyo baadaye, utakapopata hili njia ya kusaidika sana.

Kushiriki katika jamii yangu. Napenda sana kushiriki nao katika hile njia ya kuchesa na wao. Ya. Kuwapeleka ile hao ting na wapeleka huku kwa naogelea. Tunadansi na wao. Kila ile masaa nina. Hile masa ya kukatu.

Eeenh tukio muhimu katika maisha yangu ile tukio ilifanyika harusini ile ndiyo iliyokuwa tukio la muhimu sana Ninapolala ninapotembea huwa nakumbuka ilo tukio, ilikuwa tukio ambalo sitawai sahau.

Napenda sana kunua vitu kwa supermarket Hii ni kwa sababu ya u kwa supermarket tunapata vitu si ile bei ya juu sana they are moderate Sasa napotumia pesa ndio kununua vitu inanisaidia ili kuita.

Natumia kompyuta saidi kwa sababu hunisaidia kusoma mambo mingi sana. Unapotumia kompyuta unajua kinachoendelea duniani. Naesa tumia kompyuta kama kuangalia unapotumia kompyuta unajua kinachoendelea duniani.

Napenda sana kutumia muda wangu na familia yangu. Katika njia ya kuchesa na wawo, nina kubwape mbeleza, ina saidiya sana. Napenda sana kuchesa na familia yangu wakati nikuna hili ya muda ambayo sifanyikazi. Napenda sana kukana familia, kuelewa shida sao. Kuchesa na wawo.

Ushauri na ambayo ningependa kuwapa watu wengine ama mutu mwingi ni ile Ushauri ya kumuambia awe muaminifu, awe mutiifu Naam wakati nambu pata kasi, iyo fitumbili itamsaidia, unye nyekefu pia itamusaidia na utiifu Nam wakati mtu ukona hizo sifa sote, hutakosa kasi.

Naam, napenda kukunywa maji mara tano kwa siku Ninapotumia maji mara tano kwa siku inanizaidia sana kuepukana na magonjwa hatari hatari. Nao unizaidia sana hata katika utulivu wa mwili sana.

Naum na wafamu wato majirani uweza angu Kwa sababu hawa ndiyo ni kama ndiyo wazazi wangu Wakati kitu kinapotokea kama shida hawa ndiyo wakwanza kuambia Naum sasa na wafamu wote na famu namba ya mali wanapotoka na wao pia wananifamu.

Haa wakati wa furaha najifurahisha napoenda na marafiki zangu nanunua soda tunakunywa Ndivyo navyopata nimefurahia nimesherekea na hiyo furaha na ninafurahia wakati matokea mazuri kutoka jambo fulani Yamefanyika ama yametendeka.

Naam ninapenda sana kutembea katika mitaa mikuu mikuu kama Nairobi ambapo unapata nimetembea ndani Nesatumia hata siku na nisimalise kutembea Nairobi yote Ndifio nabo enda katika hii mitaa mikubwa kutembea.

Nao Napenda maua sana Hii maua ina maana mingi sana Hii maua inesa tumia kumbazia hile muanamuke na mpenda na yeye atagunduwa kwamba nampenda bila kumuambiaka na mpenda na kama niko na ile uwa wakumuambi.

Naam napenda chakula kitamu sana ambacho hunisidia ni kama moja wapo ya kitu ya kunituliza akili Ninapo kula chakula kitamu unewezapata nimeshiba na niketi hapo pate usingizi umeninyemelea pole pole na nikapata nimelala.

Naam napenda mvua sana inaponyesha Napata ile mazao yangu ya shamba yangu yamekua makubwa sana Naam ndivyo navyopenda mvua bila mua sasa itakuwa kazi ngumu kwangu Ndio maana napenda mvua.

Naam, napenda asali sana. Asali hunisaidia sana wakati nimachoka. Huniretea hata rada ya kukula chakula. Kuna wakati mwingine unapata ni kama unaitaji kitu yenye iko na sukari mingi. Badara ya kutumia sukari natumia asali.

Naam, mahali ninapoishi huko ndiyo nilipozaliwa na ninapenda mahali hapa, kwasababu hata wale ambao nahusiana nao Si mara yangu ya kwanza kuhusiana nao imekua miaka, miaka nenda rudi Ndivyo hali inaposonga ndivyo ninavyosoma maneno mapya.

Naam napenda sana kusikia radio Naam kuna kipindi kimoja ninachopenda katika ile radio ile kipindi inayoitwa kipindi ya upatanisho Hii kipindi sana hunitia motisha napotoka kaasini Napoketi uwa nacheka cheka tu ya upatanisho.

Naamu Kinacho nacho fanya kuchitunza ni ile hali ya kufanya masoesi napoamuka asubui Ili kutunza mwili wangu Kuepukana na magonjwa yanayoletwa na kutofanya masoesi na kukula chakula ilio sawa ilio na Kila aina yeee.

Naam, napenda kupiga chombo cha mziki Naam, ile wakati nimetoka kazini ile muda wakupumuzika Napenda sana kupiga chombo cha mziki ili kunituliza Ili nipate amani Napopiga hizo beas hunituliza akila kabisaa na kuwa na mwenye imani.

Ninachofanya ili kuweka afya yangu iwe msuri ni kufanya ile masoesi ninapoamka asubwi Ninakiimbia kilomita karipu kumi Kila siku na ninapotoka kazini na kuoga maji baridi unifanya kuwa na hafya njema sana.

Naninapoenda sokoni kununua kile kitu ambacho napenda kununua zaidi ni matunda Unaponunua hii matunda inakusaidia sana kuepusha na magonjwa mbalimbali inainua kinga mwilini Nainapoinainua kinga siraisi kupata magonjwa ofyo ofyo.

Naam kule kasini inapidi unaposhambulia tatiso kasini inapidi uwe mchangamfu na mwenye hakika na ukona hile evidensi ya kusimama na konividensi ya kusimama mbele ya watu kutetea hilo tatiso ama kulipinga kasini.

Napendelea ile fiatu ya Yenetua Air Force Ninaapo faisi fiatu unisaidia sana Nasikia nimefa kiatu Hata kitu inapo kwa chini Siraisi kusikia kama emegedunga Kwa hifo kiatu ya Air Force Naipenda sana Kwa sababu unisaidia kwa ajiri ya kimuili.

Kitendo chawema kile ambacho nishai fanya Nikumsaidia mtu wakati Halikuwa na shida shida ambayo alikuwa nayo alikuwa amegonjeka na ilikuwa usiku Yoo ndio kitendo njema sana nishai fanya adi moyo wangu Ukarithika nimefanya jambo.

Rangi nayo penda katika kuta wachumba ni hile rangi yenye naitua rangi ya white Yani hile nyeube Inafutia sana ata mtu akiwa mbali Yani hile hiko na mfuto wakufutia Ndiyo mana huu anapenda hile rangi ya white.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

Napenda kupika picha sama singira Leo nitachukua kamera yangu niende ziwa Kuna mandali nzuri huko miti mingi na ndege jua linapohosa ni wakati mzuri wakupiga picha rangi saanga upadilika siwa linakizi kila kitu Nitapiga picha nyingi kisha nitaketi na kuchagua pora saidi Shukuri hii inanipa furaha kubwa Nina sahau masumbufu ya kila siku Ninafikiria kuansisha ukurasa wapija nzidumta ndaoni Nionyeshe kasi yangu Labda watu watapenda kila mtu ana kibachi chake changu ni kupiga picha saajabu ya urimwengu.

Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi, saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi, kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi, nimezima taa zote na kufunga mlango, je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, Ebu niangalie, ndiyo, imewekwa vizuri Ntazima simu yangu, isilete kelele usiku Naomba nilale usingisi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekua ya kuchosha mwili unahitaji kupumuzika kesho ni siku mpya, nitakua na nguvu tena lala salama, moyo wangu, usiku mwema.

Nina, mihadi ya daktari kesho, saa tisa asubuhi, lasima nifike kwa wakati, nimekua na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, na tumaini daktari atanisaidia, lasima nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa saa awali je ni hitaji kuenda na mtu mwingine Nadhani nitaweza kuenda peke yangu hospitali iko karibu Nitachukua basi moja tu na hitajii kuulisa daktari kuhusu maumivu ya mgongo pia Nimekua na tatiso hilo kwa muda Labda ataniandikia dawa au atani kabidi kwa mtalamu afya ni muhimu sana siwesi puhusa dalili hisi.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

Naam, nahifadhi pesa nikitumia njia ya m-pesa. Ninapo hifadhi pesa kwa m-pesa nakuwa na uhakika na usalama kuwa pesa yangu ipo na nikona ile uaminifu kuwa nitaipata saa yoyote ambayo nitahitaji hiyo pesa.

Naam kile kitu ambacho napenda kufanya na familia yangu nikiwa nyumbani ni ile namna ya kuwaeleza namna dunia ilivyo kuwaelekesa katika njia wanaso tudumia ili kuchinufaidi katika hii maisha hapa duniani.

Naam mwezi katika mwaka ninayo upenda zaidi ni ule mwezi wa April ambapo nilizaliwa na mamangu kukuja hii dunia. Hiyo ndiyo siku ambayo naipenda na mwezi ambayo napenda katika mwaka.

Nashugulika Nashugulikia mda wangu kasi ni vyema kapisa na husiana na wala ambao tunafanya na wao kasi kuwaeleza namna dunia ilivyo na mambo yalivyo duniani na kutimiza unyenyekefu na utiivu pale kasi ni.

Kazi ambayo ninayothamini ni ile ambayo kuandikwa kule kwa goverment ambapo nafanya kama engineer. Hiyo ndio kazi niyothamini sana na ninapoandikwa na serekali. Hiyo ndio tamanio langu kwa kuandikwa na serekali katika ile kazi ya engineering.

Naam ninapo amka asubuhi Kitu ya kwanza kufanya ni kukimbia kilomita Kuminasita Kila subuhi ni napo amka ili kufanya mwili wangu kuchangamuka Kwa minajili ya siku.

Kwa kawaida natumia masaa masaba kulala kila siku Napo tumia ii masaa saba napata utulifu wamoyo wakili Ninapo wamuka napata niko sawa kabisa salimini masaa saba.

Ningependa kufaa nguo saki suti Kwa sababu napofaa ile nguo ya suti ni kama nimefaa offical Hata napo onekana kuto kwa tapasamu yangu Haa mtu anesa jua rohoni mwangu enamanisha nini.

Naam Chakura nachopenda kula jioni ni ugali na nyama ninapokula ugali na nyama napata kwamba nimeshiba Haa napoongojea masaa ya kulala Natumia ugali nyama.

Naam. Lugha ningependa sana kujifunza. Ni ile lugha ya kizungu ya Englishi. Hii ni kwa sababu mara mingi, watu wengi, mataifa mengi huelewa hii lugha ya kizungu. Napoielewa itanisaidia katika mawasiliano yangu na watu wengine.

Naam ningependa kuwa mahali ambapo kuna utulivu sana, utulivu, utulivu sana mahali popote kuna utulivu hapo ndipo ningependa kukaa na hayo mazingira yangekuwa safi kwangu ambayo utulivu ni mwingi sana.

Haa hekima ambayo nimejifunza maishani ni hekima ya kuendea mambo kwa upole sana unapopata jambu Lichukulie kwa upole. Kuwakini le elia hili jambo Ndivyo utakaposonga katika njia inayopendeza.

Haa Hapana sipendi kutembea msituni Nikiwa mimi peke yangu msituni mahali pa kutisha Inataka mtu anapo tembea uwe na watu wengine Kwa hivyo mimi kutembea msituni sipendi kutembea Nikiwa mimi peke yangu ila nikiwa na wenzangu marafiki zangu tunaeza tembea.

Naam Wakati napofanya kasi visuri saidi ni wakati wa asubui na mapema ni damba wa muka kama ni kona hile shift ya asubui sana Yua ni haraga kufanya kasi na huo unapata mwilo wangu ni mchangamufu wakufanya kasi.